Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu naona watoto wamefika tayali kutoka shure nina uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadilisha nguo kwanza nivae nguo za nyumbani nifanye nini halaka kwa chakula kuna wali ya jana, nitaupasha na mayai. Raisi na halaka. Watoto wanaweza kula huku wakisoma vitabu vyao. Badala ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nitakagua kazi zao za shule, naona wamemaliza vyema. Nitandaa nguo za kesho ili ya asubuhi nisiwe na halaka jioni ni wakati wa kupumzika na familia.